Kinacho nifanya nifrahi sana ni kuona jitihada zangu zikiza matunda. Ninapo kamilisha kazi niliofanya kwa bidii au kuona matokeo mazuri. Moyo mwangu hujaa furaha. Pia ufrahia ninapo saidiwa mtu na kuona tabasamulake likirejelea. Muda ninaotumia na familia au marafiki hunipa amani na kicheko cha dhati. Mafanikio madogo ya kila siku kama kujifunza jambo jipya huniongezea motisha Kwangu mimi furaha hutokana na shukurani, maendeleo au uhusiano mzuri na watu ni nao penda.

Filamu ninayopenda zaidi ni drama yenye mguso wa uhalisi. Hasa zile jina zaonyesha maisha ya kawaida au changamoto za kiminadamu. Napenda aina hii ya filamu kwa sababu hunifanya ni jione ndani ya simulizi na nijifunze kutokana na uzoefu wa uhakika. Mara ya kwanza nilipoiona filamu hii nilihisi hisia kali za furaha huzuni na matumaini kwa wakati mmoja. Kilichonivutia zaidi ni ujumbe wake kuhusu, uvumilivu, upendo na kutoka na tatamaa hata hali inapokuwa ngumu. Ndiyo ni naiupenda kuiangalia tena na tena. Kila mara unipa funzo jipya.

Ndiyo, napenda sana kutembea kwa miguu, kwa sababu kuna nipa uhuru wa kufrahia mazingira kwa utulivu. Inapokuwa natembea napata nafasi ya kupumua, hewa safi, kuangalia miti, majengo na watu wanaopita. Kutembea hunsaidia pia kufikiria vizuri na kupanga mawazo yangu bila msongo wa haraka. Mimi huhisi mwili wangu ukifanya kazi kwa kawaida. Moyo ukipika kwa afya na kili kutulia. Zaidi ya hayo kutembea hunisidia kujiweka karibu na asili na kunipa muda wa kujitafakari binafsi.

Mafanikio ya binafsi ninayodhamini zaidi ni uwezo wangu wa kukamilisha majukumu kwa ubora na kwa wakati uliopangwa. Ninapomaliza kazi niliyopewa bila kusukumwa sana huhisi kuridhika na kujiamini zaidi. Ninadhamini pia pale ninapoona juhudi zangu zinaleta matokeo chanya kwa timu au shirika la jumla. Kwangu mimi mafanikio si tu kupandishwa cheo bali ni kujua kuwa mchango wangu una maana Unaheshimika na kunaleta maendeleo halisi katika.

Langu la muda mrefu kazini ni kujenga taaluma imara ambayo itaniruhusu kuwa mtalamu anayetegemewa katika eneo langu la kazi. Nataka kufikia kiwango ambacho watu wataniona kama mtu mwenye maarifa uzowefu na uwezo wakutoa suluhisho bora. Katika safari hii nalenga kuendelea kujifunza kuboresha ujuzi wangu na kukubali changamoto mpya. Mushowe natamani na fasi yangu kazini iwe na changamoto chanya kwa shirika Huku ikinipa utulivu, wakifedha na kuridhika binafsi.

Mimi huwatia moyo wenzangu kwa kuwasikiliza na kuwa tayari kuwasaidia wanapokutana na changamoto Ninapochukua muda kusikiliza mawazo au matatizo yao bila kuwahukumu hujenga hali yao ya kuniami kuaminiana Pia ninapojua jambo fulani huwa tayari kusikiliza maarifa yangu ili wawasilishe Ninawaonyesha kuwa hawako peke yao na kwamba mafanikio ni ya pamoja njia hii huwafanya wajisikia salama kudhaminiwa na kuwa na hamsa ya kufanya kazi kwa bidii zaidi.